Naam, hali ya hewa ni ipendayo ni ile ya wastani, sio baridi sana wala joto kali sana, napenda siku ambazo kuna jua lakia si na upepo mwanana, kwa sababu zinafanya na nijisikie vizuri na mwenye nguvu, hali hii ya hewa ni mzuri kuwa kufanya kazi, kutembea, kutembelea watu, kutembea kwenye mabustani ya maua au kukutana na watu bila kuchoka haraka Pia napenda wakati ambapo kunanyesha mvua kidogo kisha jua linatokea kwa sababu hewa inakua safi na mazingira yanaonekana mazuri Hali hio huwa ni hali tulivu hali yenye hewa safi uchovu huwezi ukapata uchovu kwa haraka na vile vile kutoa jasho huwezi ukatoka jasho kwa wingi Hali hio ndiyo ninayoipenda zaidi hali tulivu ya hewa.

Naam, siku yangu ya kuzaliwa mimi huisherehekea vizuri kwa mbwembwe na vile vile kuisherehekea kwa njia mbadala Mimi huwalika marafiki zangu, familia yangu, jami yangu, ili waeze kuja tuweze kusherehekea kwa pamoja sisi hutumia vinywaji mbali mbali, kwa wale wanaotumia vinywaji vikali, wale wanaotumia vinywaji tamu na vile vile vyakula mbali mbali kama vile mchele, nyama na vitu vingine vingi vile vile si hutumia keki ili kuweza kuifanya siku yangu ya kuzaliwa ieze, kuvutia na ieze kuwa siku maarufu, maalum kwangu. Mimi huweza kusherehekea siku hiyo vizuri na kuweza kukuwa na furaha nzuri na huwa naipenda siku hiyo zaidi kwa moyo wangu wote. Siku hiyo ndio siku na ambayo mimi husherehekea na kuwa na furaha nyingi zaidi. Mimi hupenda kuweza kualika watu wengi ili tuweze kusherehekea kwa pamoja, kwa furaha na kwa amani.

Naamu mimi hufanya vitu vingi kila jioni kabla ya wakati wangu wakulala kama vile mimi huwanda vya kula nambavyo ni vipenda vyo hili niweze kula kushiba hili nieze kujistarehesha kwa utulivu ni hili itakapofika wakati wangu wakulala niwe nimeshiba na kuweza kutulia kupata nafuu Mimi hupenda kutengeneza vya kula kabla ya wakati wangu wakulala Ili nieze kula, nieze kupata nguvu na nieze kufanya vitu viangu vingine kabla ya kulala Nikiwa sina shidae yote, nikiwa nimeshiba, anikiwa mwenye raha wala sina shida yoyote ingine ya kueza kufanya Wakati wangu kabla ya kulala, mimi huweza kufanya vitu vingi kama vile kucheza mpira, wasoka, kucheza vitu vingine Kweza kutazama filamu kubwa kubwa filamu za wachezaji nambao ni wazuri kweza kutazama kadanda mimi hupenda kufanya vitu hivyo kabla ya wakati wangu wakulala.

Na'am, wakati wa baridi kali mimi huweza kujiepusha ili nisieze kuugua au kupatwa na magonjwa makali kama vile homa, ugonjwa wa kifua homa kali na vile vile mapafu au malaria. Mimi huweza kutumia vitu na ambavyo ni vinywaji moto kama vile kahawa. Sana sana kahawa hutumika zaidi wakati wa baridi kwa sababu kahawa hutowa baridi na kuweza kuongeza mwili joto. Kahawa ndiyo kitu nambacho mimi huweza kutumia zaidi hili kuweza kujiepusha na baridi vile vile mimi huvaa nguo nzito nzito kama vile jaketi, sweta na kufaa soksi na vyatu nambavyo vina joto zaidi ili nisieze kuweza kupatwa na baridi kali au nisije nikapatwa na magonjwa nambayo ni magonjwa sugu. Mimi huweza kujikinga vizuri ili niweze kuwa na afya nzuri, kuweza kuepukana na magonjwa na ambayo ni magonjwa yanaeza yakanisababishia ili, hata kulazwa hospitalini. Mimi hupenda kujikinga zaidi wakati wa baridi kali.

Naam, mimi hupenda kucheza mchezo ya video wakati naambapo nina mda wangu wa mapumziko video husaidia zaidi ili kueza kutuliza akili, kueza kupata vichekesho vingi ili unapotulia, usije tu, ukatulia, upatwe na usingizi video ni kitu na ambacho mimi hupenda zaidi kucheza ili kueza kujifurahisha, kujipa raha mwenyewe ili nisije nikapatwa na usingizi Wakati wangu wa mapumziko mimi hucheza video kama vile mchezo ya kadanda Mchezo wa magari ama za singine mimi vile vile kucheza vitu na mbavi ama uweza kujitazamia video mbali mbali ama filamu zingine na ambazo ni filamu za vichekesho sana sana mimi hupenda kucheza video na ambazo ni za mpira kwa sababu mimi hupenda mpira zaidi mpira ndio kitunambacho mimi hupenda zaidi kucheza kwenye video ili nieze kujifurahisha na nieze kufunga mabao kwa raihisi hili nieze kufurahia na kueza kupata pointi nyingi katika timu namba mnaichezesha kwenye michezo hiyo ya video.

Naam, kitu na ambacho hunifanya mimi ni furahie zaidi ni wakati mtu anapofanya kitendo kizuri, kitendo cha maana, kitendo cha kusaidia mtu na ambaye, hana uwezo au wakati mtu anapofanya kitu na ambacho ni kitu cha maana kuweza kuisaidia familia nchi au ata wakati mwingine kuweza kusaidia jamii mtu huyo anapofanya kitendo hicho hicho ndicho kitu na ambacho hunifurahisha zaidi na kuweza kumtia moyo ili aweze kuendelea zaidi kuweza kujisaidia na kuweza kusaidia nchi vile vile kusaidia wasiojiweza ili waweze pia kuwa na mwonekano mzuri na vile vile waeze kujiona kama watu na ambao wanastahili mtu huyo anapofanya kitendo kama hicho huwa mimi nafurahia zaidi na kuweza kuona mtu yule akiwa mtu wa maana zaidi katika jamii na vile vile katika nchi Tunapopata watu kadhaa kama hao wenye moyo wa utu huwa ni kitu kizuri na ambacho kinaweza kikafanyika ili kuweza kuisaidia jamii kuweza kuwa na muonekano mzuri.

Naam aina ya keki niipendayo ni keki ya chokolate Napenda keki ya chokolate kwa sababu inalatha tamu, latha enye mfuto, latha ya silia juu na laini na harufu yake huwa nzuri sana pia inapendeza kula wakati wa Sherehe kama siku ya kuzaliwa au kwenye harusi Wakati wa kusherehekea jambo fulani keki ya chokolate inimarufisha na hunifanya nijisikie vizuri kila inapoipata Keki hile huwa ni keki na ambayo huvutia wengi huwa na mwonekano mzuri huwa imepambo kwa vitu vingi nambawe ni vitu virembo virembo Vyakuvutia na kuweza kuwa na lathatamu na upokula kiki hile mukiwa kwenye sherehe kama ni siku ya kuzaliwa au sherehe zingine zozote huwa keki hile hupendo na watu wengi na kuwa inalathatamu.

Naam, kitu na ambacho hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na kuwa yenye muonekano mzuri ni Wakati mna mahusiano mazuri na maongezi mazuri na wafanyakazi wenzako, ili kuweza kuimarisha kazi yenyu na muwe na muonekano mzuri Wakati mnazungumza na kuweza kusaidiana kima wazo, huvutia zaidi na kuwa mazingira yenyu yanakuwa mazingira mazuri, ili kwa sababu mnaweza kuelewana vizuri na vile vile kuweza kusaidiana ili kuweza kuendeleza kazi yenyo vizuri iweze kuwa kazi mzuri Wakati mwingine panapokuwa na mshike mshike huwa kazi huonekana mbaya ila mnapozingatia kuweza kuzingatia tabia yenyu iwe tabia mzuri na vile vile kuweza kushikana kuwa na umoja Munaeza kutengeneza mazingira yenyu ya kazi yawe mazingira Matulivu mazingira yenye mvuto na mazingira yanayovutia wengi mazingira hayo huwa ni mazingira mazuri na mazingira mtu anaweza akapenda zaidi kuweza kutumikia kufanya kazi pale kwa mda mrefu zaidi bila kutoka pale.

Naam utaratibu wangu wakila asubuhi ni mimi huwamuka mapema ili kuweza kujitayarisha ili nieze kuwasili kazini mapema Baada ya kuwamka tu hivi mimi huweza kumshukuru mola kwa siku njema na ambayo ameweza kutujalia tukona nguvu na afya njema Mimi huweza kutayarisha kinywaji na ambacho ni nitakacho kitumia vile vile mimi huweza kuenda mazoezini ili huweza kutengene afia yangu na kuweza kufungua miguu yangu iweze kuwa migu nambayo ni mizoefu kwa matembezi vile vile mimi kabla ya kutoka kuenda kazini huwacha kama nimefanya kazi zangu vizuri ili nitakapoenda kasini nisiwe na mawazo mingi si kufanya chochote nyumbani. Mimi huwacha familia ikiwa vizuri na kufanya kazi zangu pale nyumbani ili nitakapofika kazi niweze kufanya kazi yangu bila haraka haraka ili niwe mtu mtulivu na nisiwe na mawazo mingi ya kazi.

Naam Wakati wa msongo wa kazi huwa na jitahidi kwanza kutulia hupumua kwa kina mara kadhaa ili kupunguza mawazo mengi Kisha hupanga kazi zangu kuulingana na umuhimu wake wa kwanza na iliyo ya haraka zaidi Nikichoka sana mimi huchukua mapumziko mafupi kama kutembea kidogo au kunywa maji pia hujaribu kuwa na mawazo chanye na kujikumbusha kuwa kila tatizo lina suluhisho Nikichoka sana mimi huchukua mapumziko mafupi kama kutembea kidogo au kunywa maji pia hujaribu kuwa na mawazo chanye na kujikumbusha kuwa kila tatizo linasuluhisho zimeeza kunikumba na kuonekana kuwa kazi nyingi.

Naam, jinsi mimi ni navyosherehekea siku yangu ya kusaliwa. Mimi huweza kupamba mahali na ambapo nitaweza kuweza kuyandalia sherehe yangu ya siku yangu ya kusaliwa. Mimi hutengeneza pahali pale kuweza kupapamba kwa maua nambayo ni maua ya mvuto, maua yenye harufu nzuri na maua yanayo vutia macho ya wengi. Pahali pale mimi huweza kupatengeneza kupasafisha ili paeze kuvutia zaidi. Mimi hutafuta mahali na ambapo ni pazuli kama vile. Na hali nabapo panabustani lama hua hili watu waeza kuja kupigia picha pale kueza kujifurahisha pale hili wapate huo uzuri na kueza kufurahia Wakati ule wa sherehe zangu mimi hueza kualika watu wengi hili tuweza kufurahia wapamoja tule kitu ambacho tutakachokula siku hiyo Sihutumia vitu kama keki na vinyuaji mbali mbali Kwa wale wanautumia vitu nambavyo ni vikali na wengine tunatumia vinyuaji nambavyo ni vizuri mimi huweza kusherekea siku ile kwa ufasihi na kuweza kualika watu naa mbao tutaweza kushirikiana ili tuweze kufurahia kwa pamoja.

Naam zawadi nzuri na ambayo niliwahi kupokea nzuri ni pahali na ambapo nilipokuwa nafanyia kazi au kampuni niliyokuwa naifanyia kazi Mdozi yule alieza kunizawidi na simu ya mkononi aina ya iPhone 16 Mdozi yule alieza kuniaminia kwa kazi yake niliyoifanya kazi nzuri na kuweza kuniamini kuweza kusimamia watu wengine wote ili waeze kufanya kazi ieze kupendeza na kuleta manufaa kwenye kazi ile Zawadi ile ilieza kunifurahisha na mimi hupenda kuitumia simu ile kila siku kwa sababu hunikumbusha kuwa mimi ni mtu wa maana na naeza kuthaminiwa na watu wakubwa wenye fedha na watu matajiri saidi Zawadi ile mimi huitumia kila mara ili kueza kujifurahisha na kueza kukumbuka siku ile na ambayo niliyo saidiwa Zawadi hile mimi huipenda zaidi na kuwa ni sawadi kubwa kwangu na sawadi yenye dhamana zaidi Sipendelei kuiacha ili nieze kuiona kila wakati na ambapo naeza kuitumia.

Na'am, mimi hutumia wi-fi kwa sababu wi-fi ni haraka kushinda data. Wi-fi hutumika mahali kwingi ili kuweza kusearch vitu nambavyo unaeza unataka kutumia mitandao kama vile Google House software. Mimi hutumia wi-fi zaidi kwa sababu hua ni haraka kuweza kutafuta kitu nambacho unachotaka na wi-fi vile vile hua ina nguvu zaidi kushinda data. Wakati mwingine unaweza ukanunuwa data kupitia simu na iweze kuchelewa au iishe kwa haraka lakini wifi hulipiwa mara moja kwa mwezi na ni mwisho wa mwezi tu. Hizi ziku zingine zote unatumia wi-fi vizuri bila shida zozote. Lakini data ni kila siku unatumia kwa muda wa masaa matatu au ukiweza nunua data ya wiki moja inaweza kuisha wakati wowote kama huna pesa. Bali wi-fi ni kitu nambacho hulipiwa mara moja kwa mwezi kitaweza kukuhudumia mwezi mzima Wi-fi ndio kitu nambacho mimi hutumia zaidi.

Naam, wakati mwingi mimi hupendelea pahali pakimia kwa kuweza kujipa umarufu na kuweza kujituliza mimi mwenyewe ili kuweza kuondoa msongo wa mawazo na kutoa stress nyingi na mbazo hukumba mtu Wakati mwingine mdo wangu wa mapumziko mimi huweza kukaa mahali na ambapo ni pakimya zaidi ili kuweza kusikiza nyimbo zangu nizipendazo nyimbo za country music mahali pale pahali pakimia ni pahali nambapo panaeza paka kusaidia kueza kutuliza akili yako, kuondoa msongo wa mawazo na kueza kufikiria vitu na ambavyo ni viya maana na vitu na ambavyo vinaeza vika kusaidia wewe binafsi na familia yako au vile vile kueza kusaidia jamii yako. Mahali pale pakimia ni pahali na ambapo husaidia mtu kwa kweza kutuliza akili zake ili usiwe na msongo wa mawazo au usije ukajiletea mambo mingi hadi ukapatwa na kidonda chatumbo kwa mawazo mingi na ambayo ya siostahili kwa afya ya binadamu Kwa hivo mahali pa kimya ndipo pahali nambapo mimi upenda zaidi kuwa wakati wangu wa mda wa mapumziko pahali pale mimi hupapenda zaidi.

Mimi hupenda kula chakula changu ndani ya nyumba kwa sababu mahali pali ni mahali na ambapo ni mahali patulivu na pahali na ambapo hutaweza kusumbuliwa na vitu vingi kama vile ndege au wakati mwingine majani ya mtu ya naeza ya kadondokea kwenye chakula chako ndani ya nyumba ndio mahali na ambapo ni pahali pazuri pakueza kula chakula chako Kwa sababu utapo ukieza kuenda kulia inje unaeza pata wakati mwingine kuna upepo mkali ueze kuamusha vumbi nyingi ieze kuingia kwenye chakula chako na inaeza ikakuletea ugonjwa Kwa hivo kulia ndani ya nyumba ndiyo mahali na papo pazuri na ndipo mimi hupenda zaidi kulia ndani ya nyumba kwa sababu ni pahali pazuri na pahali patulivu, hakuna masumbuvu yoyote, hakuna upepomwingi au wakati mwingine kunaeza kukapita tuma jani ya heze ya kaangukia chakula chako Kwa hivyo ndani ya nyumba ndio pahali na ambapo mimi hupenda kulia chakula changu kwa ustaarabu na kuweza kuwa na umakinifu ili chakula changu kiziezse kupata uchafu mwingi.

Wakati mwingi mimi hupenda kuweza kukaa na wazee ili waeze kunifunza mambo mengi mambo ya utamaduni na mambo nambayo ni mambo mazuri ya kuweza kujisaidia na kuweza kujitenga na fikundi nambavyo ni vibaya Wakati mwingi mimi hupenda mahusiano mengi ya wazee ili waeze kunifunza mambo mengi kunifunza tabia mzuri kunifunza kuwa mtu mwenye hikima mtu mwenye adabu na mtu mwenye maana zaidi kwenye jamii na hata katika inchi yetu Wakati huo mimi, wakati wangu wa makumsiko mwingi mimi huenda kueza kujumuika na wazee, wazee ili waeze kunisaidia kwa kueza kunikuza kiakili na kimaisha ili kunionyesha njia nambazo ni mzuri za kueza kufuata, njia nambazo ni mbaya nieze kuipukana nazo Kweza kunifunza ili nieze kuwa mtu mzuri na kweza kujifanyia kazi zangu kwa uzuri ili nieze kuwa kujitegemea ili nisije nikategemea familia au kutegemea mtu mungine heze kunisaidia Wakati unapokana wazee watakusaidia kwa mambu mingi nambayo ni mambo ya busara na mambo ya takayo kusaidia maisha ni mwako na au siku zako sausoni.

Naam mimi hujipanga vizuri ili nieze kuwanza kazi yangu vizuri Ninapoanza mradi mpya wa kazi kuwanza kwa kuwelewa vizuri malengo ya mradi na kinachohitajika au kinachotarajiwa kufanyika Kisha hukusanya taarifa zote muhimu na kuuliza maswali pale panapohitajika ili kuepuka makosa Baada ya hapo hupanga hatua za kazini na kuweka ratiba inayoni saidia kufuata muda hugawanya mradi katika sehemu ndogondogo ili iwe rahisi kutekeleza Pia huwasiliana vizuri na timu au watu wanaohusika kuweza kuanzisha mradi ule ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mwelekeo mmoja njia hii husaidia kuanza mradi mpya kwa mpangilio na ufanisi vile vile mtu anaetaka kuweza kuanza mradi mpya hufuata njia zile na kuweza kujiangalilia njia ambayo au mfumo tunawo ufuwata sisi wenyewe ilipia yeye aweze kuanzisha mradi wake mpya.

Chumba na ambacho mimi hupenda zaidi ni chumba changu cha kulala mahali pale huwa ni pahali pa utulivu na pahali pazuri pa kuweza kutulia kuweza kuondoa mawazo mengi na pahali pale huwa ni pahali pazuri na pahali pasafi Mimi hupenda mahalipale pawe na kupangiliwa vizuri na kuweza kupambwa kwa maua mazuri picha nzuri picha na ambazo ni za kuvutia picha za filamu picha za waimbaji na vile vile picha za wachezaji Chumba changu mimi huweza kukitangeneza vizuri ili kiweze kunukia vizuri na kuweza kukipiga marashi na ambayo ni marashi ya dhamani na marashi yanaovutia marashi na ambayo yanayo mvuto mzuri ili mtu atakapoingia pale aeze kupasifia na kuona pahali pale pakiwa pahali pasafi Mimi hupenda chumba changu kwa sababu mimi hukipanga vizuri kiwe na muonekano mzuri ili hata nitakapokuja na rafiki yangu au ndugu yangu atakapoingia pale aweze kupapenda na kuweza kufurahia Mimi hupenda chumba changu zaidi kwa sababu mimi hukipanga vizuri kinaonekana kuwa ni chumba na ambacho kimepangika kwa jinsi nzuri na au kwa hali ya juu.

Naam, mimi hupenda upepo kwa sababu upepo huwa ni kitu ambacho hupatikana mahali popote kwenye nyumba nje ufuoni mwa bahari ama hata kwenye mito au kwenye misitu mikubwa mikubwa upepo hupatikana mahali popote na huwa ni huleta hewa safi na kuleta kuweza kutulia kwa mwili upepo ndiyo mimi hupenda zaidi kuliko isi isi hupatikana kwenye magari au kwenye nyumba na ambazo ni nyumba za kifahari Kwa sisi na ambao ni wananchi wa kawaida sisi hupenda upepo zaidi kwa sababu ni kitu na ambacho hakiwezi kikakudhuru wala ni kitu na ambacho hakitumii chochote ila ni upepo tu kutoka angani au kutoka kwenye miti upepo ndiyo kitu na ambacho mimi hupenda zaidi kuweza hutulia pale ili niweze kupata kupunga unyunyu na kuweza kupata hewa safi pale kuweza kujiburudisha kutuliza mwili na kuweza kutoa uchofu mwingi baada ya kufanya siku baada ya kufanya kazi nyingi kwa siku.

Naam zoea nzuri ambalo mimi nimeweza kupanga ni kuweza kupanga mda wangu vizuri niweze kuzifanya kazi zangu vizuri ili nitakapopata mda wangu wa mapumziko nisiweze kuwa na pressure nyingi niweze kupata utulivu niweze kupata mda mwingi wa mapumziko ili niweze kuwa fresh na kuweza kufanya kazi zangu tena vizuri Nitakaporejea wakati na ambapo nitakapopata nafasi nyingine ya kuweza kuendelesha kazi zangu Zoea hilo mimi hulipendelea zaidi ili kueza kupata mda mwingi wa mapumziko kueza kujenga afya yangu na ili nisieze kujipa stress nyingi na kufanya kazi nyingi au kueza kujekelea mzigo mwingi wa kufanya kazi na ambazo ni za ziada. Wakati mwingine mwili huhitaji kuweza kupata mapumziko marefu ili kuweza kujijenga upya na kuweza kujenga mawazo yako upya ili uweze kuwa mtulivu na uweze kupata nafuu ya haraka Uzije ukapatwa na msongo wa mawazo zoea hilo ndilo zoea kubwa nililo jenga zaidi kwenye maisha yangu kuweza kupata mda mwingi wa kuweza kutulia na kuweza kuna fasika ili niweze kujipanga vizuri kuweza kuanza kazi nyingine upya.

Naam kila siku ninatumia sanaa mbali za digiti ambazo unisaidia katika kazi na mawasiliano na wenzangu mfano ni kama hizi zifuatazo simu ya mkononi kwa kupiga simu kutumia ujumbe ama vile vile kuweza kupokea barua na ambazo ni barua muhimu muhimu Wakati mwingine mimi hutumia programu za ujumbe kwa Whatsapp au Teams kwa mawasiliano ya haraka na timu au wenzangu ili kueza kupata jumbe zile kwa haraka na kueza kuzitekeleza kwa mda unaostahili sana hizi hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi haraka na kwa ufanisi zaidi kila siku sanaa zile mimi uzitumia kila siku ili kuweza kufikisha ujumbe wangu kwa wakati unaofaa au kwa wakati mwafaka na kutuma haraka ili ujumbe usije ukachelewa au usije ukachelewesha mtu mwingine anayengojia ujumbe ule kwa haraka.

Naam kumbukumbu ya utotoni mwangu ni nilipokuwa shuleni niliweza kutuzwa tuzo na ambalo sitawahi kulisahau kwa sababu lilikuwa ni tuzo kubwa na tuzo la maana na vile vile niliweza kuibuka kuwa mwanafunzi mzuri na ambaye mwanafunzi aliye na kasi zaidi Tulikua kwenye mashindano ya riadha niliweza kuibuka mwanafunzi mwenye kasi zaidi Hakuweza kutuzwa tuzo hilo kwa nidhamu na hakuwa mwanafunzi mwenye nidhamu zaidi tuzo hilo ndilo kitu na ambacho mimi huwa kumbukumbu zaidi kwenye utotoni mwangu kwa sababu Niliweza kukimbia kwa muda wa dakika au sekunde thelathini kwa mbio za na ambazo huitwa relay Mimi niliibuka kuweza kukimbia kwa sekunde thelathini pekee wenzangu wakifikisha muda wa dakika moja na sekunde kadha Mimi nilikuwa mwanafunzi mwenye kasi zaidi na kuweza kuibuka na kutuzwa tuzo hilo lilikuwa tuzo la maana zaidi Mimi hulikumbuka na kuweza kuliweka kama kumbu kumbu yangu ya utotoni.

Naam mandhari kutoka dirishani mwangu ni ya kupendeza zaidi na kuweza kuvutia dirishani mwangu mimi huweza kutazama vitu vingi kama vile watu wakitembea au vitu vidogo vidogo kama vile miti na ambayo huleta hewa Mimi hutazama ndege wakiruka au ndege hawa wengine wakipaa juu Unaeza ukatazama magari pale yakitembea watu wakitembea kwa amani na utulivu vile vile pale unaeza ukaona vitu vingi kama vile majengo marefu marefu au uweze kujiangalia vitu na ambavyo ni vitu vya dhamani Wakati mwingine pale ni pahali na ambapo jua huchomoza kwa upole na kuweza kuleta mwanga mwingi ndani ya chumba Mandhari ya dirisha huwa ni mazuri na kuweza kwa mazingira hayo kuwa mazuri zaidi.

Naam mimi hupenda kupanda milima wakati wangu walikizo mimi huweza kuwaita marafiki zangu. Hili tuweze kwenda kupanda milima kuweza kwangalia mtaa una vyotulia. Sana sana mimi hupenda kupanda milimani hili kuweza kuona inchi au kuweza kuona mtaa livyoka na kuona vitu vingi Unapopanda milimani huwa ni raha na huwa una. Unafanya mazoezi ya mwili, uweza kujenga afia na kueza kupata hata vile vile utulivu na kueza kupata raha unayoitaka. Kupanda milimani huwa ni zoezi na mbalo ni muhimu kwenye mwili wako kujenga afia yako na kueza kujisaidia usiji ukapata mafuta mengi, au usiji ukapata hata magonjwa mengine kama vile kupitia mafuta nambayo ni ya kolesterol. Unapopanda pale milimani huwa unajisaidia saidi, kuna manufahamengi, kwanjia nyingi, kuweza kujiangalilia, uweza kutasama vitu nambavyo ni vyadhamani kama vile miti mikubwa mikubwa ama unaweza ukatazama hata vitu vingine nambavyo, viko pale milimani nambavyo uhuwezi ukazipata huku chini.

Naam ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye furaha na mafanikio ambapo naweza kusaidia watu wengine kwa njia nzuri. Ningependa kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi na ya kazi na pia kuleta mabadiliko chanya kwa jamii yangu. Pia ndoto yangu ni kuwa na familia yenye upendo amani na afya nzuri au afya njema na amani katika maisha yangu yote. Ndoto hii inanipa motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidhii na kutafuta njia za kuboresha maisha yangu na ya watu wengine. Hili pia wao waweze kujisaidia na niweze kuwaelimisha vizuri waweze kufuata njia na ambazo ni nzuri. Njia ni ambazo zitaweza kuwasaidia kwenye maisha yao na hata kwenye familia zao. Vile vile tuweze kusaidia jamii, tuweze kujenga uchumi wa nchi na tuweza kujenga nchi yetu ili iweze kuwa nchi nzuri na nchi yenye manufaa mengi.

Naam, kitabu ninachopenda zaidi ni kamusi. Kamusi husaidia mtu sana kwa kuweza kutafuta majina na ambayo ni majina magumu na kamusi husaidia mtu zaidi kueza kupata medhali na ambazo ama hadithi na ambazo ni nzuri au ukipata ugumu wa majina utakapoenda pale kwenye kamusi kueza kutafuta jina hilo utalipata na utaeza kupata lina maana kadhaa. Kwa hivo kamusi ndicho kitabu na ambacho hua na umuhimu zaidi kwenye maisha kwa sababu hufunza na kutoa majina na ambayo jina hili unaeza ukapata lina maana kadhaa wewe ukidhani lina maana moja kumbe jina hilo lina maana kama tatu ama nne au unaeza ukapata jina hilo vile unavyo litamuka si hivo liko bali pale kwenye kamusi Utaeza ukapata maana ya jina hilo na uweze ukapata vile vile limeandikwa vile inastahili Kwa hivyo pale unaeza ukapata urahisi wa kueza kujua maana ya jina ile ama ukapata kueza kufafanua maana ya majina hayo na maana tofauti tofauti.

Naam, mimi hupenda vilamu na ambazo ni vilamu za fita Mimi hupenda vilamu nambayo inafita nambayo ni vita ya kufutia ili niweze kujichangamua na kuweza kujiparaha mwenyewe Ukipata vilamu za vita huwa ni vilamu tamu na huwa zinamuonekano mzuri Hili uweze kubambika na uweze kujituliza pale, ufanya mtu hadi usahau mambo nambayo yaliopita, mambo ya kale, mambo mabaya, uweze kupunguza uchofu vile vile filamu hizi huweza kusaidia mtu kwa kuweza kujikuza na kujifunza mingi kupitia filamu hizo. Filamu hizo husaidia saidi kwa vichekesho, kuona watu wanavyo pigana, kuona style nyingi za kupigana. Unaeza ukajifunza mambo mingi kupitia filamu zile sa vita. Hizo filamu ni filamu nambazo mimi nazipenda saidi. Wakati wangu wa mapumsiko, mimi huenda pale kwenye mta wetu, kujiunga na wenzangu ili kweza kujiangalia filamu zile. Tuweze kuburudika kwa pamoja na tuweze kuzitazama na kuweza kujifunza mengi kupitia filamu hizo vile vile tuweze kufurahia vizuri.

Naam, ningependa kujifunza ujusi wa kusimamia miradi na ambayo ni miradi mikubwa mikubwa. Kwa sababu ni muhimu sana katika kazi nyingi. Kujua jinzi ya kupanga, kuongoza na kufuatilia miradi, kutanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufanikisha malengo kwa wakati unaustahili au kwa mda unaustahili. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia mpia kama vile programu za kompyuta. Na vifaa ya kidigitali hili niweze kuwa na ujuzi wa kisasa unahitajika katika kampuni nyingi au dunia ya kisasa ambapo kazi hubadilika kila wakati. Ujuzi huu utanisaidia kwa kuboresha na kuchangia zaidi katika kazi na jamii tuweze kuzikuza jamii zetu kupitia teknolojia na kupitia ujuzi nambao tutakao ujifunza.

Naam, mimi hupenda hesabu zaidi kwa sababu hesabu ndiyo kila kitu kwenye maisha ya kisasa. Mahali popote uendapo lazima uweze kufanya hesabu. Iwapo ni kuweza kufanya kazi ni hesabu. Iwapo unataka kulima shamba pia ni hesabu. Iwapo unutaka kutembea pia ni kupiga hesabu. Hesabu ndiyo kila kitu kwenye maisha ya kisasa. Uwezi ishi bila kupenda hesabu. Hesabu ni kitu ambacho hufanyika mahali popote au wakati wote au dakika zozote. Hesabu ni kitu cha maana zaidi kwenye maisha ya binadamu au kwa maisha ya kisasa Watu tuastahili tuweze kupenda hesabu zaidi kwa sababu ni muhimu na ndiyo kila kitu kwenye maisha Hesabu kutumika mahali kwingi kuliko somo lingine lolote Hesabu ndiyo mambo yote kwenye maisha ya sasa.

Naam najihizi kwamba wasilisho ni jambo muhimu sana katika mawasiliano na kazi wasilisho nzuri hutoa nafasi ya kueleza mawazo kwa uwazi na kuvutia wasikilizaji wakati mwingine huwa na wasiwasi kidogo kabla ya kuwasilisha jambo Lakini najitahidi kujianda vizuri ili kuweza kuwasilisha kwa kujiamini pia najifunza jinzi ya kutumia luga rahizi na mifano ili watu waweze kuwelewa kwa urahizi Kwa ujumla, wasilisho ni fursa nzuri ya kuwonyesha ujuzi na kushirikisha taarifa muhimu ili kuweza kuwaonyesha watu na kitu nambacho mulicho panga au wasilisho na ambalo mnalalo taka kupanga, kuweza kuwajulisha watu kwa urahizi waeze kujua na kuweza kukaa wakiwa, tayari kuweza kupata wasilisho ilo ama kuweza kupata kitu nambacho mulicho panga.

Naam, mimi huisaidia jamii yangu kwa mambo mengi kama vile kuweza kuwapa mawaidha na ambayo ni mawaidha ya kuweza kuwasaidia mawaidha na ambayo yataeza ya kajenga jamii yetu ili iwe jamii nzuri Mimi huwasaidia vile vile kwa kuweza kuungana nao kuweza kutafuta njia mbadala na ambayo tutakayo itumia kuweza kupata njia na ambazo ni nzuri kuweza kutengeneza vyakula ili tuweze kupata uzalishaji mzuri, jamii yetu isije ikapatwa na njaa ama isije ikapata njaa sisi hufanya kazi kwa umoja na kwa nguvu na kwa undugu vile vile sisi hushirikiana vizuri ili kuweza kuikuza jamii yetu iwe kwenye viwango na ambavyo vina hitajika jamii yangu mimi huisaidia kwa mawaidha na kuweza kusaidia vijana wadogo kwa kuwapa mawazo na kuweza kuwapanulia mawazo yao ili waeze kujiunga na makundi na ambayo yataweza kusaidia ili kuweza kujenga jamii bali si ya kuvunja jamii ama makundi na ambayo ni mabaya jamii yangu mimi huisaidia kwa njia nyingi na ambazo ni za kuisaidia ili iweze kuwa sambamba na iweze kuelekea kwa njia inayostahili.

Naam, mimi hupenda kuwa mahali na mbapo ni mahali safi, mahali na mbapo panapendeza, panamuonekano mzuri au panamandhari nzuri mahali penye rangi safi, mahali penye pamepambwa kwa maua nambao ni maua mazuri Pahali pale huvutia saidi na kupa mtu muonekano mzuri. Hata utakapo pigia picha pale huwa inatoka picha nambao ni picha safi na inaonekana vizuri na pahali panapopendeza. Pahali pale hupa mtu raha na kuweza kujiona umifika mahali nambapo ni pahali pa kupendeza saidi. Mimi hupenda kuwa mahali nambapo ni pahali patulivu na pahali nambapo panapendeza saidi kwa mandhari yake.

La, mimi sipendelei siasa kwa sababu siasa ni kitu ambacho kinaweza kikachangia vurugu mizozo na wakati mwengine panaweza pakatokea vita, siasa ni kitu ambacho sikipendi zaidi kwa maisha yangu, mimi huchukia siasa zaidi, siasa itaeza ikaleta furugu na utapata wakati mungine watu hupigana na kuumizana, hadi wengine hukimbizwa hospitalini kwa kuwa wamepata majeraha siasa ni kitu ambacho huweza kuchochea mizozo na kuweza kupata, pataweza pakatokea vita na kuweza kutokea vurugu za aina nyingi siasa ni kitu ambacho sikipendi kabisa kwenye maisha yangu, siasa naichukia zaidi na ni kitu ambacho sitawai kuweza kwenda au kuweza kufanya siyaza, sipendi siyaza kabisa.

Naam, mimi hujenga mahusiano yangu na wafanyikazi wenzangu kwa kuweza kuzungumza nao au kuwasiliana nao kwa njia inayostahili, kwa kuweza kuepuka mizozo au vurugu nao, kwa kuweza kujieka na kuweza kuwa na urafiki nao ili Wakati mtu anapokuwa kwenye shida tunaweza kusaidiana kwa urahisi na kuwa na undugu Mimi hujenga mahusiano hayo kwa kupitia mawasiliano au taarifa nyingi. Tarifa na ambazo ni taarifa nzuri. Mimi hupenda kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa tarifa nzuri ili tuweze kukuzana na kuweza kujengana kimaisha na kuendeleshana ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri na kuweza kufanya kazi yetu kwa ufanisi na ustaarabu Sipendelei wakati ambapo tuna mizozo na wafanyikazi wenzetu, mimi hupenda mahali patulivu na kuweza kujenga mahusiano mazuri na wafanyi kazi ili muweze kusaidiana kwa uzuri na muweze kufaana kwa maisha yajayo.

Naam, ushauri nambao ningeweza kupenda kumpa mtu mwingine ni awe mtu mzuri, mtu mwenye hekima, mtu mwenye adabu, mtu mwenye heshima yake vile vile awe mtu mchapa kazi ili aeze kuisaidia familia yake na kusaidia jamii yake kwanjia mbali mbali mtu huyo ningependa kumuambia, aeze kufuata mambo nambao ni mambo mazuri Haeze kujitenga na mambo mabaya ili hajiepushe na vitu nambavyo ni vitu vibaya kama vile magenge mabaya ya wezi au vitu vingine nambavyo ni vitu havisitahili. Haeze kuwa mtu mwenye madili na mtu nambaye ni mchapakazi katika jemi na kwenye familia yake.

Naam mkate nambao ni upendao zaidi ni mkate wa Kingsmill, kwa sababu mkate ule huwa ni mkate wenye ladha safi, ladha tamu, mkate laini na mkate nambao huvutia wengi, sio kama mikate mingine huwa migumu na huwa ina ladha mbovu. Mkate wa Kingsmill ni mkate nambao unapendeza zaidi Wakati mwingi wa asubuhi mimi huhula mkate huo kwa kuweza kujiburudisha kwa ladha yake tamu na kwa kuwa ni mkate nyororo unapoukula. Mkate yule hata ukieza kula mkate ule bila kutumia kinywaji chochote Hua ni mkate mzuri na huwezi ukakunyonga kwa sababu ni mkate nyororo na ni mkate una ladha tamu sana.

Naam, majira ambayo mimi hupenda zaidi ni wakati hakuna jua jingi na wakati hakuna baridi kali. Majira hayo huvutia zaidi kwa kuwa ni kutulivu, hewa safi, anga huonekana, anga ambayo ni anga maridadi. Wakati ule mtu anaeza akafanya kazi kama vile kulima na usipatwe na uchovu au kutoa jasho jingi. Wakati huo hua ni wakati mwafaka wa kuweza kufanya kazi ambazo ni kazi ngumu kama vile kulima au kuweza kuteka maji Wakati huo ndio wakati mzuri wa kufanya kazi hizo ngumu zaidi ndio uweze kuweza kufanya kazi vizuri bila kuchoka haraka bila kupata uchovu haraka ama kutokwa na jasho jingi Wakati huo wa hua ni wakati mwafaka wa kuweza kufanya shughuli nyingi na ambazo ni shughuli na ambazo ni nzto zaidi huu ndo wakati mwafaka wa kufanya kazi hizo.

La, mimi siishi mahali nilipozaliwa, nilipokuwa mkubwa na kuweza kupata kitambulisho cha nchi yangu niliweza kutoka mahali pale ili kuenda kutafta ajira na kuweza kupata mipanuko ili kuweza kukuza akili yangu na kuweza kuona mingi Kwa sababu ukishi mahali ulipozaliwa pale huwezi ukaendelea, huwezi ukajua mambo mingi Kwa hivyo mimi nileweza kutoka pale na kuenda kutafta mahali ambapo niliweza kutafta kazi na ambayo nitakayoifanya niweze kujijenga, niweze kuendelesha maisha yangu ili nitakaporudi mahali pale kijijini mwetu niweze kuwasaidia na niweze kuwainua ni inue jami yangu na tuweze kukuza kijijiletu ili liweze kuwa ni mtaa ambayo ni wakupigiwa mfano mahali pale mimi nilipoondoka ili kuenda kutafuta riziki na kutafuta kazi na ambayo ni kazi nzuri na kueza kufanya ili nieze kuisaidia familia yangu.

Naam, mimi ni mtu mbunifu kwa kazi yangu na hata kwa kazi za watu wengine. Ubunifu wangu ni kuweza kusifanya kazi vizuri, ili ziwe kazi nzuri na kazi nambazo nza kufutia, ili watu watakapo kuja mahali pale kuweza wakitazama kazi hile waone ni kazi ambayo inapendeza, kazi imefanywa kwa ustadhi waju.

Naamu wazolangu la leo ni kuweza kuchangia kuweza kwanzisha mambo ya ukulima mfano unaweza kuchukua hatua ya kusaidia mtu mmoja au zizaidi leo Hili kuweza kuwafunza mambo ya ukulima na kuweza kuwapa mafunzo mazuri na muelekeo Iwe kwa kuwasaidia kazi ndogo ndogo kuwapa moyo kwa maneno mazuri au hata kuwashukuru wale walio kusaidia kwanjia yoyote ile Hii itakufanya ujisikie vizuri na pia kueneza furaha na mashirikiano kwa watu walioko karibu na wewe Ili muweze kusaidiana kwa pamoja kwa kuifanya kazi hile kwa umoja Ili muweze kupata usalishaji mzuri na kuweza kujiendelesha kwa pamoja.

Naam Wakati mwingi mimi hupenda kujifunza kucheza gitaa ili kuweza kujiburudisha na kuweza kuongeza uzoefu wa kupiga gitaa Mimi hupenda kupiga gitaa kwa sababu huwa inasauti na ambayo ni sauti nzuri, sauti ya kuvutia na kuweza kutoa muziki na ambao ni muziki mtamu Mimi hupenda gitaa sana ili kuweza kuongeza ujuzi wangu wa kuweza kupiga au kuweza kupigia mtu aweze kucheza ngoma gitaa ni kitu ambacho hupatikana kwa urahisi na hata vile vile kwa mtu ambaye hana pesa nyingi unaweza ukanunua gitaa ili uweze kujifunza gitaa unaeza ukajifunzia mahali popote pale Iwe nyumbani ama hata iwe ni mahali umetulia kivyako kwa hata kwenye msitu unaweza ukapigia gitaa pale gitaa ni kitu ambacho ni kizuri na ni kitu cha maana zaidi.

Naam, wakati mwingi kushirikiana na wengine kufanya kazi huwa ni jambo muhimu zaidi Kwa kuwa munaeza kusaidiana na kueza kuwelimishana kwa kazi mbali mbali kusaidiana kwa mawazo, kueza kuelekezana, kueza kusaidiana ili mweze kufanya kazi hiyo vizuri na kueza kufanya kazi hiyo kwa urahisi Unapofanya kazi peke yako huwa ni huonekana kazi ngumu ila kuna kazi unaeza kufanya peke yako hazitaki kelele Bali wakati mwingi mimi hukenda kushirikiana na wanzangu, kuweza kuchapa kazi, ili tuweze kujuana kwa undani na tuweze kusaidiana, tuweze kushirikiana, ili kufanya kazi yetu iwe vizuri na kuweza kuwelimishana kwa kazi, ili tufanya kazi yetu vizuri.

Naamu, mimi hupenda chakula chenye mafuta nambayo si mingi au si mafuta madogo Kwa sababu ukila chakula chenye mafta mingi huenda ukajiletea madhara mengi ya mwili kama vile mafuta mingine huwa ya na kolesterol nyingi mengine huwa ni mabaya na ukila tena chakula nambacho hakina mafta mingi vile vile huwa ni shida Kwa hivyo mimi hupendelea chakula chenye mafuta ya kati yasiwe mengi wala ya siwe mafuta madogo Chakula hicho huwa ni kitamu na huwa kinasaidia mwili kwa kuweza kukuongezea nguvu na kuweza kukupa virotubishi na mbavyo ni vya maana mimi hupendelea chakula hicho kwasababu husaidia mwili sana.

Naam mimi hupenda kulima bustani kwa sababu bustani ni kitu ambacho huleta watu wengi ili kuweza kutazama maua mengi mawe ya inanyingi au vile vile huleta pesa na kuweza kusaidia jamii kwa pesa hizo bustani ni kitu ambacho husaidia mtu kwa kuweza kujikuza kimaendeleo na kuweza kukuza familia yake Unapolima bustani kubwa vile vile unaeza ukauza maua hayo ata inchi za inje kama vile marekani uingereza ujerumani uispania italia na ufaransa maua hayo husaidia kwa sababu huleta pesa nyingi na kuweza kuyauza inchi za inje ili kuweza kupata pesa nyingi na kuweza kupata mavuno mazuri Mimi hupenda kulima maua zaidi ili nieze kujiendelesha kimaisha na kueza kujiinua na kukimu mahitaji yangu na mahitaji ya familia yangu.

Naam mahali pa ibada mimi huenda siku mbili kwa wiki Juma pili na ijumaa ili kuweza kupata mda mwafaka wa kuweza kumshukuru mola Ila kwa ndugu zetu wahislamu huenda kila siku ili kuweza kusuali mahali pale huendwa na watu na ambao wameokoka kwa sababu kuna watu wengine na ambao huwa hawaendi mahali pa ibada sisi wazoevu au wa kristu huenda mahali pale marambili unaeza ukapata saa zingine kunaeza kuwa kuna kitu na ambacho huituwa kesha Unaenda hata wiki nzima mfululizo ili kuenda kuabudu na kuweza kupata mafunzo na ambayo ni mafunzo yanaweza yakakusaidia na kuweza kukukuza na kukuelekeza kwa njia na ambazo sinazostahili ili uwe mtu na ambaye ni mtu muhimu kwenye jamii na kwenye familia.

Naam, mimi huwafanya marafiki wapya iwapo tu marafiki zangu na ambao nilikuwa nao hapo awali watakapogeuka au kuweza kujitenga nami au kuweza kujiunga na makundi na ambayo Si makundi mazuri, makundi yenye tabia mbaya, makundi na ambayo si ya kupendeza Hapo ndipo mimi huweza kufanya marafiki wapya ili tuweze kujijenga na tuweze kuwa na mahusiano mazuri, mawasiliano mazuri na kuweza kupeana maadili na kukuzana kiakili ili tuweze kusonga mbele na kueza kujenga jamii yetu ama kueza kujenga familia zetu kwa uzuri na kueza kuchapa kazi kwa pamoja Sipendelei marafiki na ambao ni marafiki wazembe au marafiki na ambao hawaelewi kufanya kazi vizuri au marafiki na ambao hufanya kazi zao tu wafanye ili kumaliza kazi zile huonekana kazi mbovu na kazi chafu. Mimi huwafanya marafiki wapya wenye mwonekano mzuri na marafiki wachapa kazi ndiyo mimi huwapenda zaidi na kuweza kuwaita marafiki zangu.

Naam, nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule, hasa zile zilizonifanya, nijifunze na kufurahia kwa wakati mmoja moja ya kumbukumbu nzuri ni kushirikiana na marafiki derasani, kucheka wakati wa mapumziko na kuweza kupata vituko vingi, kusaidiana kwenye masomo, tulikuwa tunasoma pamoja kushirikiana mawazo na hiyo ilinifundisha umuhimu wa kazi ya timu Pia nakumbuka mwalimu walimu walionitwa waliokuwa na moyo wa kutia moyo kulikuwa na walimu walioniamini uwezo wangu kwa kuwa nilikuwa mwanafunzi bora kwenye masomo na hata vile vile kwenye vipaji vingine tulivyokuwa tukishiriki shuleni kumbukumbu hizo zote ninazo hadi wa sasa.

Ndiyo mimi nina masoevu ya kuweza kuwafuga wanyama nimewafuga wanyama wengi kama vile ngombe mbuzi na wanyama wengine Hasua ngombe ni mnyama nambaye ni namfuga kwa wengi kwa sababu ngombe huwa na manufa mingi kama vile kukupa maziwa nyama na vile vile ngozi yake hutumika kwa kuweza kutengeneza vitu mbali mbali kama vile kutengeneza darama vyatu mishipi na vitu vingine na vile vile kofia za kufa kichwani ngombe ndiye mnyama nambaye nae penda kumfuga zaidi kwa sababu ni mnyama anae leta faida nyingi kuliko hasara anayo kupawewe ngombe ndiye mnyama mzuri kwa kweza kumfuga kwa mkulima nambaye anae itaga kufuga wanyama ngombe ndiye mnyama mzuri kwa kweza kumfuga kwa sababu anamanufa mengi na anafaida nyingi na pia ndiye alie na nini nyingi za kuweza kumshugulikia Hana mambo mengi ya kuweza kumshugulikia mbora tuweze kumupa chakula na ambacho kinamtosha na kumupa maji ya kumtosha Ng'mbe, Hana mambo mingi ya kuweza kumshugulikia.

Naamu, mimi huashugulikia wateja wangu ili waeze kuweza kuepuka kumsongomano wa laini au kusubiri saidi kwenye mustari Kwa kuweza kuahudumia kwa haraka na kwa njia inayostahili. Kuweza kuwapa bidhaa zao, iwapo ni kununua wananunua naeza kuwapa bidhaa zao kwa muda unaostahili na kuweza kuaharakishia ili kuweza kuokowa mda wao wa kufanya shuguli zao pale nyumbani ama iwapo wengine wanaeza kusafiri, wengine husafiri mbali inawaokolea muda ili waeze kufika mapema na kueza kufanya kazi zao vizuri, nisije nikawapotezea muda wao. Mimi hushugulikia wateja vizuri ili, waeze kurudi siku nyingine. Na waeze kuisifia kazi yangu ili, wasije wakasema kazi ile yangu hua tunafanya pole pole ama hatuwashugulikia wateja wetu vizuri. Mimi hupenda wakushugulikia wateja kwa haraka na kwa njia inayostahili ili nieze kuwahudumia wateja wangu wote. Wasije wakapanga mustari mkubwa pale ama kusubiri kwenye mustari zaidi Wasije wakapata uchofu ama wasichoke haraka.

Naam, sipendelei kutazama mpira wa besiboli, sasa siezi nikaelesea wakati wake mkuu kwa sababu mimi sipendi mpira wa besiboli mimi hupenda mpira mingine kama vile soka ama volebole ila mpira wa besiboli siupendelei kabisa Siezi nika simulia ni vipi au ni wakati mgani mkuu wa mpira wa besiboli Siupendi mpira wa besiboli kabisa, sasa hiyo ndo shida yangu kubwa, siezi nikaelezea napenda mipira mingine i wapo ilikuwa ni soccer ama volebori ningeeza kuelesea ila baseball siyezi nikaelezea.

Naam wakati wangu mwingi mimi hupenda kukimbia kwa sababu kukimbia huwa kunanipa niweze kuwa na mwili na ambao ni mwili mzuri na kuweza kutengeneza afya yangu kukimbia ni baadhi ya vitu na ambavyo mimi hufanya kila asubuhi niamkapo ama wakati nimeweza kupata wakati wangu wa mapumziko au vile vile wakati na ambao sina kazi nyingi mimi huweza kukimbia ili kuweza kujenga afya yangu na kuweza kufanya mwili wangu ukae kwa njia mzuri Anisiwe na mafuta mingi kwenye mwili kukimbia ni kitu na ambacho mimi hupenda zaidi ili kutengeneza afya yangu na kuweza kujijenga na kuweza kuongeza Uzoevu wangu wa kukimbia mimi hupenda kukimbia zaidi wakati wangu wa muda wa mapumziko.

Naam na ambayo ningeweza kupenda kuitembelea ni nchi ya uispania. Mimi hupenda uispania zaidi kwa sababu huwa ni karibu na bara letu la Afrika. Uispania ndiyo nchi na ambayo ningeweza kupenda kutembelea hili, kuweza kuona mambo huko yanaendelea aje na kuweza kujifunza teknolojia na kujifunza lugha yao hili nieze kujimarisha kwenye lugha za nchi zingine. Uispania ni nchi na ambayo ninaipenda zaidi kwa sababu ina timu na ambazo ni nzuri nzuri kama vile Barcelona na zinginezo uispania ni nchi na ambayo ningependa zaidi nieze kutembea kule nieze kuona nchi yao na nieze kuona maendeleo yao yanavyoendelea na kuona teknolojia za kwao vile ziko kama ni kama za hapa kwetu Kenya ama zimetuzidi ila najua tu zimetuzidi kwa viwango fulani.

Naam, mimi hupenda kutumia mtandao. Kwa siku naweza nikatumia mtandao kama muda wa masaa nane ama hata zaidi kwa sababu ya kulingana na kazi zangu nambazo nafanya kwa siku. Mimi hutumia mtandao zaidi kama vile kueza kusearch vitu nambavyo na hitaji kwa Google software na ama platforms ingine ama programu zingine. Mimi hutumia mtandao zaidi kwa kueza kutuma ujumbe, kueza kutafuta mambo na hitaji. Mambo na ambayo ni ya dharura. Na kuweza kutafuta watu na ambao tunaweza tukasaidiana vile vile tunataftana pale kwenye mtandao mimi hutumia mtandao zaidi kwa siku ili kueza kujiboresha na kueza kufanya kazi zangu kuwa rahisi mtandao huwa rahisi sana kwa kutumia na kufanya kazi za dharura.

Naam nigeweza kupenda kuona jamii ikiweza kuwa na maendeleo na ambayo ni maendeleo ya kufana maendeleo ya kusaidia wanainchi Hili jamii yetu vile vile ieze kujiinua na kuweza kujikimu kimaisha kwa kuweza kupata maendeleo na ambayo ni kama vile ukulima au maendeleo ya kupata barabara nzuri barabara na ambayo hata mvua ikiweza kunyesha mvua kubwa barabara ile haitaeza kusumbua wana wanainchi au watu wa jamii ile ile kueza kupata mazao yao na kueza kuuza mazao yao vizuri Kwa sababu kunapokua na barabara mbaya au maendeleo ya kiwa chini zaidi na barabara hua haya jengwi mvua ikieza kunyesha mvua kubwa, barabara zile huharibika na kueza kufanya mimea ya kijijikile kueza kuozea kwenye mashamba kwa sababu hakuna gari linaloingia pale.

Naam, ujuzi na ambao ninauhitaji kuimarisha ni kusikiliza kwa makini usimamizi wa muda na mawasiliano wazi kusikiliza kwa makini hunisaidia kuelewa watu vizuri zaidi bila kukatiza jambo linaloboresha mahusiano na kazi za pamoja vilIe vile huwa ni kitu na ambacho ni kizuri zaidi kuweza kuwasiliana na watu kwa uzuri bila vurugu usimamizi wa muda hunisaidia kupanga vipaumbele kukamilisha majukumu kwa wakati na kuweza kufanya kazi yangu vizuri na kupunguza msongo wa mawazo mawasiliano wazi hunisaidia kuelewa mawazo yangu kwa ufasaha kuepuka sintofahamu na kufanya kazi kwa ufanisi na wengine na kuweza kushirikiana kwa uzuri ilikuweza kutenda kazi kwa nguvu na kwa umoja.

Naam, harufu na ambayo mimi huipenda ni harufu ya chakula na ambacho Kinanukia vizuri, chakula ambacho kimepikwa kwa ustaarabu, kimepikwa na umakini Chakula na ambacho kinavutia ata ukikiangalia kwa macho ni chakula safi, chakula na ambacho kina muonekano mzuri Chakula hicho huwa na harufu na ambayo ni harufu ya mvuto, huvutia wengi, chakula hicho huwa ni chakula na ambacho kina ladha tamu naa kuwa chakula kizuri Harufu hiyo huweza kufutia mtu kwa umbali hata takribani kilomita kumi Unaeza ukasikia harufu ya chakula hicho kwa kuwa ni vile kimeundwa na wapishi na amba waliobobea katika safari yao ya upishi Harufu hiyo ndiyo harufu na ambayo mimi hunipendeza saidi na mimi huipenda harufu ya chakula na ambacho ni chakula kizuri kama vile chapati au nyama.

Naam kwa sasa ninaangazia kujifunza na kujiboresha kielimu na kitaluma Hili niweze kuwa na umwonekano mzuri ninapenda kujifunza mambo mapia yanayo nisaidia kukuza ujuzi wangu Asa katika mawasiliano kazi na mtandaoni na kufanya kazi kwaufanisi na watu wengi ili kueza kusaidiana kima wazo na vile vile kueza kusaidiana kimaisha masomo na kujifunza kwangu kuna nisaidia kuwa na nidhamu kufikiria kwa kina na kutatua changamoto kwa njia rahizi na yenye matokeo pia Ninajifunza kupitia osoevu wa kila siku Mimi hupenda kuweza kujiunga na watu nambao waliona osoevu mzuri.

Naam mazingira ya kazi ni nayoyapenda ni yale nambayo tunaweza kushirikiana na watu wengi hili kuweza kusaidiana kimawazo kuweza kuelimishana na vile vile kusaidiana kimaisha mazingira yale mnapokuwa na mazingira nambayo ni mazuri mazingira matulifu mazingira nambayo mnailewana na wafanyikazi wenzako huwa ni mazingira mazuri na yenye mvuto na kuweza kuwa yanapendeza mazingira nambayo hamwelewani ni mazingira nambayo hamwezi mkafanya kazi kwa umoja na nguvu Mimi hupenda mahali nambapo tunaweza kufanya kazi kwa umoja au kufanya kazi kama ndugu ili kazi yeze kuendelea vizuri na kuwa kazi bora Isije ikaharibika tuweze kuekelewa lawama ya kufanya kazi yetu vibaya Mimi hupenda masingira nambayo ni mazingira mazuri mazingira matulifu, tunafanya kazi vizuri, tunafanya kazi kwa umoja tunafanya kazi yetu kwa umakinifu ili iwe kazi nzuri.

Naam ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira chanya ya kukufanyia kazi ili iwe kazi safi ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi wenzangu na mimi mwenyewe na fursa za kujifunza na kukuwa kimawazo ili kusaidiana kwa usawa na kuweza kuelimishana shirika linathamini mawasiliano ya wazi na heshima Jambo linalofanya nijisikie kuthaminiwa na kusikilizwa Pia napenda jinsi tunafiofanya kazi kwa timu kwa umoja kwa kwa ufikiano ili kusaidiana na kushiriki kushirikiana kufikia malengo ya pamoja Zaidi ya hayo, shirika linatoa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu Jambo linalonihamasisha kufanya kazi kwa bidii na kwa uwajibikaji kila siku ili kuweza kuifanya kazi, kazi yangu iwe sawa na kazi yangu ieze kuvutia na iwe kazi bora.

Na'am kitu nambacho mimi hufanya ili kuweza kuyalinda mazingira ni vile kuweza kuokota mazingira yawe mazingira safi, kuokota mavitu nambavyo ni vya plastiki ambavyo vinaweza vikaharibu mchanga ile, kuharibu pia mazingira Mimi huviokota vyote kuweza kuvisanya mahali nambapo panapostahili ili uchafu huo uweze kuchukuliwa na kupelekwa mahali nambapo unastahili kuwa Mimi hulinda mazingira kwa kuweza kuyatunza na kuyatengeneza ya mazingira safi Kwa kuweza kupanda bustani la maua, kupanda miti mizuri, kupanda nyasi ili mahali pale paweze kupendeza masingira ni kitu naambacho, masingira ya kiwa machafu ya naeza ya kawaletea maradhi ya ainamingi Bali mnapoyasafisha na yawe mazuri huwa yanamuonekano mzuri saidi na kuwa masingira savi ambayo ya nafutia wengi na kueza kuwasaidia pia nyinyi kueza kuhishi kuamani na kwa utulivu na kuhishi bila kupatwa na maradhi ya aina yeyote masingira yakiwa masafi ndiyo huonekana yakiwa masingira mazuri mimi hufanya kazi zote ili kuweza kulinda masingira yawe masafi.

Naam Mimi hupenda kusomea maoni yangu kwenye mitandao mitandao kama vile whatsapp na mini platform zingine na ambazo ni za kuweza kusaidia mtu kuweza kupata maoni mengi maoni mengine yanaweza yakakusaidia, unaweza ukaona vile watu, unavyotoa maoni yao ili kuweza kujenga nchi au kuinua jamii maoni hayo husaidia wengi kwa kuweza kujikuza na kuweza kujibidiisha na kuweza kutia bidii na vile vile maoni mengine huwa ni mafunzo kwa wengi mengine huwa yanasaidia wanaojisaidia ila wasio jisaidia vile vile huona na kueza kuyatupilia tu mbali.

Naamu, siku ya siku kuu mimi uweza kusherekea vizuri na kuu kwa ustarabu wa hali ya juu Mimi huenda vijijini ili uweza kujumuika na jamii familia na marafiki zangu ili tukusherekea kwa pamoja siku hiyo huwa ni siku kubwa za sana kwenye mwaka siku hiyo uweza kuwaleta watu wengi pamoja na uweza kujuana kusherekea pamoja kula pamoja na uweza kufuraia pamoja Sisi hucheza mziki mbali mbali na kueza kufanya siku hiyo iwe siku ya kufana na siku ya kutosahaulika siku kuu ni kitu nambacho hupendwa na wengi ilikuweza kusharekea siku nambayo mbwana yesu alieza kusaliwa siku hiyo ni siku nambayo ni siku nzuri kwa kila mtu kueza kufurahia kueza kutembea kula chakula nambacho hujeza kukila kwenye hizi siku singine siku kuu ndiyo huleta watu pamoja na kuweza Kuwajulisha nisha na kuweza kuwa kuwapa maoni mazuri mnaeza mkaongelea kitu nambacho nichama ana Kiweze kuwasaidia.

Na kitu nambacho ni kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni simu ya mkononi simu husaidia wengi ili kuweza kuwasiliana kwa ukaribu na kuweza kuwasiliana kwa urahizi kwa sababu kila mtu huweza kumiliki simu hata kama ni simu ndogo ile ya kuweza kubonyesha vibatoni simu ndiyo kitu nambacho hutumika na watu wengi kwa sababu ni kitu rahizi kuweza kukipata Wakati mungine watu wengi kwenye maofisi yema watu mbalimbali hutumia vitu kama vile kompyuta ila korona vijiji hutumia tusimu ya mkononi simu ndiyo kitu na ambacho hutumika zaidi kwa sababu kitu na ambacho ni kidogo na wakueza kumilikio na watu wengi Icho ndiyo kitu kipaumbele kazi ni kwa mawasiliano ili kuweza kuwasiliana na watu Kwa sababu si kila mtu anaye miliki kompyuta kwenye kazi au sasa zingine si kila mtu kazi yake ni ofisi watu ofisi tu ndiyo wanamiliki kompyuta ili wafanya kazi wengine wanamiliki simu peke yake simu ndiyo kitu cha maana saidi na kipaumbele kazi ni kwa mawasiliano.